Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Mimi napenda sana sana jikoni. Ndio chumba ambacho mda mwingi napenda kukaa na kupika chakula. Napenda jikoni kwa sababu ni napenda kupika sana.

Unapenda kusoma maoni mitandaoni. Mara chache chache ndo utanikuta napitia maoni ya mitandaoni. Ila mara nyingi huwa sipendi kusoma sana maoni. Mpaka jambo linifurahishe ama lisikitishe ndo naweza kusoma na ni mara chache chache tu.

Je, umewahi kwenda kwenye tamasha la muziki? Mimi sijawahi, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki nakumbuka ilikuwa ni Coco Beach baadhi ya wasanii walikuwa wanakuja kutumbuiza ndiyo siku ambayo nimeenda kwenye tamasha la muziki lakini si kitu ambacho naenda.

Uzoefu gani wa kazi umekufundisha zaidi? Asante kwa swali zuri, mara nyingi au naweza sema uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kuwa mvumilivu. Nimekuwa mvumilivu na kustahimili mambo mengi ninapokuwa kazini.

Je, unapenda kupiga chombo cha muziki? Hapana, mimi sipendi kupiga chombo cha muziki. Na sijawahi, kipiga chombo cha muziki huu. Kwa aina yoyote ile mara nyingi huwa, tu na sikiliza muziki. Na ni mara chache chache tu, utanikuta, ni kisikiliza muziki. Ndio.

Unafanya nini kupunguza matumizi ya plastiki? Mara nyingi sipendi kutumia plastik, lakini pia hata nyumbani kwangu. Mara nyingi napenda kutumia vyombo ya udongo. Ndiyo, napenda kutumia vyombo ya udongo. Vitu vya plastik mara nyingi sipendi kuvitumia kabisa. Ninaamini, ninaamini, si, si, mara nyingi pia hata vitu vya plastik napenda kuvichoma tu ili visiwe vingi ndani kwangu.

Wakati gani wa siku, unafanya kazi vizuri zaidi. Mara nyingi, katikati ya wiki. Sana sana siku ya juma nne, juma tano. Ndio siku ambazo ninazozipenda na ninafanya kazi vizuri. Ya, naweza kusema hivyo. Ndiyo siku ambazo naweza kufanya kazi zangu vizuri.

Unangoja barua pepe mara ngapi kwa siku? Sijaelewa swali lako, unangoja vipi? Mimi huwa nasubiri tu, barua pepe, ziingie ndipo nasoma. Lakini sio kwamba nangoja kwa siku, nijue zimeingia ngapi. Inaweza pita siku nzima.

Niambie kuhusu shughuli zako za siku ya mvua. Mara nyingi, ikiwa kipindi cha mvua huwa sipendi sana kutoka. Na mara nyingi huwa nafurahia kwa sababu ninapata maji. Yaweza kunisaidia kufanya mambo mbali mbali. Lakini pia, naenjoy nikilala. Kukiwa na mvua alafu nikalala. Naenjoy sana.

Mahali gani pa historia ungependa kutembelea? Maranyingi sio mtu wa kupenda kutembelea sehemu za historia, sio kitu ambacho naenjoy kufanya, lakini ikitokea fursa ya kuenda kutembea sehemu za historia, ningependa kuenda. Paris. Paris, napenda kuenda Paris nieze nikaangalie the way mji wao ulivo.

Unapenda kula wali au ugali. Mimi napenda kula ugali. Mara nyingi napendelea ugali kwa sababu unaweza kula na aina ya mpoga nyingi. Hivyo napenda kula ugali mara nyingi na mayai. Hiyo ndiyo sababu ya mimi kupenda kula ugali.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi huwa napenda kula kitafunwa, kama vile vitumbua na chai. Hicho ndicho chakula ambacho napenda mara nyingi kula na ninakiona pia ni kitu ambacho ni kirahisi kula kwa kifungua kinywa cha asubuhi.

Niambie kuhusu utaratibu wako wa kahawa au chai. Mimi huwa napedelea kunywa chai na navyongea na wewe sasa hivi nakunywa chai. Na mara nyingi huwa napenda kunywa chai muda wa asubuhi kama kifungwa kinywa, lakini maranyingi huwa napenda chai ya viungo.

Je, je, unapenda kutembea misitu, misituni, hapana sipendi kutembea kwenye misitu kabisa, kwa sababu mimi ni mwoga, haswa kwa wadudu, sipendi kabisa kuona wadudu wakizunguka zunguka, kwa hiyo nina amini mizo, mara nyingi misituni kuna kuwa na wadudu wadogo wadogo ambao wanakuwa wanazunguka na mimi siwapendi, naogopa.

Niambie kuhusu mahali unapoishi. Sehemu ninapoishi. Aina ya nyumba ni nyumba yenye vyumba viwili. Sebule pamoja na jiko. Lakini pia mazingira ni mazuri. Naishi sehemu ambayo ni milimani. Na pia ninapenda kuishi sehemu kama hizo. Sehemu ambayo ni usalama. Na pia ni raha mahali unapoishi.

Nini kinachokupa motisha kazini? Kitu ambacho kinacho nipa motisha kazini ni pale ambapo unapofanya jambo halafu watu wakupongeze. Hilo jambo linanipa motisha sana na na pia natamani iwe hivyo kila siku. Japokuwa tu kuna sehemu zingine unakuta hawatoi motisha lakini mimi napenda motisha aina hiyo. Wakupe hata zawadi ama hata maneno tu mazuri ya kukupongeza.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku. Mara nyingi huwa mimi si mtu wa mazoezi au si mtu kabisa wa kukimbia, kwenda gym. Au michezo ya aina yoyote. Mimi sana sana tu napenda kukaa nyumbani na kuangalia movie ama naweza kwenda tu sehemu, nikakaa, nikafurahi. Basi lakini sio mtu wa mazoezi kabisa huwa sifanyi pia mazoezi kabisa.

Unapenda kuvaa vipuli. Vipuli ni nini? Sina hakika unazungumzia kitu gani, lakini nahisi sipendelei kwa sababu mimi sio mpenzi wa kuvaa kitu chochote. Tofauti na hereni tu, ndio napenda kuvaa. Lakini sijui vipuli au vitu vingine vyovyote huwa sivai.

Je, wewe ni mtu wa kuchelewa ama kuwahi? Hapana, mimi si mtu wa kuchelewa wala kuwahi. Au naweza kusema, mimi ni mtu wa kuchelewa kidogo. Naweza sema hivo, lakini si mtu pia wa kuwahi sana, nipo katikati. Yaani, si mtu wa kuwahi sana wala si mtu wa kuchelewa sana. Yaani nipo kati na kati. Naweza, nikawa nimekujibu jibu swali lako vizuri.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya. Ndio, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Lakini pia natamani siku moja niweze kujaribu vyakula mbalimbali vya nje ya nchi, sana sana vyakula vya China. Natamani sana nijaribu siku moja. Na ninaamini, kuna siku ambayo nitakuja kujaribu vyakula vipya. Sana sana hivo vya China.